Ndiyo, nimewahi kusafiri katika maeneo mbali mbali mazuri, sana ambayo imeniacha na kumbukumbu mzuri. Mojawapo ya mahali ambapo pazuri zaidi nilipotembelea ni pwani ya Mombasa. Nilivutiwa sana na manthari ya bahari, mchanga mweupe, na upepo mwanana uliokuwa unavuma kutoka baharini. Ilikuwa ni sehemu ya kupumzika akili na mwili. Hasa wakati wa jioni jua napozama na anga nabadilika rangi kuwa ya machungwa na waridi. Watu wa huko walikuwa wakarimu na wakaribishaji, jambo lilonifanya nijisike nyumbani hata nikiwa mbali.

Moja ya kumbukumbu ninazozipenda sana ni wakati wa mapumziko ambapo tulikuwa tunacheza na marafiki zangu bila wasiwasi wowote. Ilikuwa ni muda wa vicheko kushirikiana chakula na kusimulia hadithi ndogondogo ambazo zilifanya siku za shule ziwe za kufurahisha zaidi. Kumbukumbu nyingine nzuri ni walimu waliokuwa wanatufundisha kwa moyo. Baadhi yao walikuwa wakitutia moyo, kutuamini na kutufanya tuone kuwa. Tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi ya tulivyodhani. Maneno yao ya ushauri na nithamu yamenisaidia hata katika maisha ya sasa hasa katika kazi na mahusiano na watu ingine.

Ndiyo ninajiona kuwa mtu mbunifu kwa kiungo fulani ubunifu wangu hujitokeza zaidi katika njia na viufukiti na kutatua matatizo yangu ya kila siku. Napenda kuangalia jambo moja kwa mtazamo tofauti na kutafuta suluhisho ambazo si za kawaida sana. Hali hii, hunisaidia kufanya maamuzi na kuboresha kile ninachokifanya. Iwe ni kazini au katika maisha ya kawaida. Mimi napenda kutumia ubunifu wangu katika mambo madogo kama kupanga kazi yangu. Kuwasiliana na watu au hata kubadilisha mazingira ili yawe na mvuto zaidi, wakati mwingine mawazo mapya huja ghafla na najisikia vizuri ninavyoyaweka katika vitendo, hatakama si kila wazo linafanikiwa najifunza kitu kipya kila wakati.

Chakula nachobkula mara mingi, mchana ni wali na maharage hii ni chakula ambacho kina kithi mahitaji ya mwili kwa nguvu, unakuwa ukiijisikia mzito kidogo kwa muda mrefu. Hivyo kinafaa kwa kazi au shughuli za mchana mara nyingi napenda kuchanganya na mboga kama sukuma wiki au mchicha kwani hutoa ladha nzuri na pia ni chakula chanye afya pia napenda kuanza chakula hicho kwa sababu ni rahisi kupata hakihitaji maadalizi mengi na kinaweza kupikwa kwa wingi na matumizi ya siku kadhaa kwa kawaida, nikiwa na haraka au nikiwa kazini, wali na maharagwe ndiyo ninayochagua kwa sababu ni chakula kinachonipa nguvu na kunifanya niwe na njia kidogo tu hadi jioni.

Rangi ya chungwa ni rangi yenye mchanganyiko wa nyekundu na njano na mara nyingi inahusishwa na matunda ya chungwa ni rangi ya hungaa na yenye mwangaza na mara nyingi huonekana kuwa ya furaha na nguvu watu wengi hupenda rangi ya machungwa kwa sababu inatoa hisia ya joto na inavutia macho hasa kwenye vitu kama manguo, mapambo au matangazo ya matangazo rangi ya chungwa pia inafanana na jua la machweo hivyo, inaeza kuleta hisia matumaini na mwanga katika matumizi ya kila siku, rangi ya chungwa inatumika sama kwenye bidhaa za, chakula, vinywaji ni mapambo ya sherehe kwa sababu inaonekana ya kuvutia na kuamsha hisia na nishati.

Saa ngapi ni swali la kawaida tunalotumia kuuliza muda wa sasa au wakati fulani. Kwa mfano mtu anaweza kuuliza ni saa ngapi tutaonana au saa ngapi darasa linaanza. Pia kuuliza kunasaidia kuendesha shughuli kwa usahihi na kuepuka kuchelewa.